Sherehe za Disemba na mwisho wa mwaka kwetu huwa ni sherehe nyingi mno. Mara nyingi, viongozi huwa wanapanga sherehe nyingi kwa wakati wa Disemba kama vile harusi na sherehe zingine.

Changamoto kubwa katika jamii yetu ni kukosekana kwa viongozi ambao wanajali watu vizuri kama vile, barabara nyingi zina matope, pia nyingi ambazo hazijatengenezwa.

Ninapotaka usingizi mzuri mara nyingi huwa ninajaribu kulala mapema na kulala mahali ambapo hamna kelele pia nahakikisha kwamba taa zimezimwa.

Nyumbani iko na maana kubwa sana kwa watu wote hasaa kwangu mimi ninapenda nyumbani kwa sababu ni mahala ambapo nilipozaliwa kalelewa na vitu vingi nilivijua nilipo kuwa mdogo kwa hiyo ina maana kubwa sana.

Chakula ninachokipenda zaidi ni chakula kama vile ugali na nyama ninapenda chakula chingi pia wali pilau ama ugali na mboga. Ninazipenda kwa sababu ya ladha yao.

Duka cha mtaa wetu ninachonunua vitu mara kwa mara huwa na vitu vingi mno hasaa kama vitu vya kutumia kama vyakula na vitu vingine vya jikoni kama vile sahani na sufuria.

Kitu kitamu ninachikikumbuka kutoka utotoni ni chakula ya aina fulani. Nilipendezwa na hiyo aina ya chakula kwa sababu ilikuwa tamu na kila wakati ninapoila hunikumbusha nikiwa mdogo.

Njia za usafiri katika eneo letu na ni nyingi mno kuna njia ambazo zinaweza kuwa na bei za tofauti na nyingine kulingana na mahali ambapo mtu anaenda.

Napenda muziki ya aina nyingi mara nyingi huwa napenda kusikiliza muziki wa aina ya gospel na pia, ninapenda kusikiliza afrobeats kwa wakati mwingine kwa hivo ni aina nyingi ya muziki ambazo ninazipenda.

Jambo nililokuwa naliamini zamani kwa mtazamo wangu ni mambo mengi mno. Zamani mambo yalikuwa machache mno kwasababu nilikuwa mdogo. Lakini sasa ninaweza kufikiria vitu kulingana na vile vilivyo.

Kufagia uwanja asubuhi ni kazi ambayo watu wengi hufanya baada yakuwamka, naweza kufagia kwa sababu ni lazima na pia naifagia kwa sababu ya kuondoa uchafu huwa umekuwepo.

Mchezo ninaoupenda katika olimpiki ni michezo ya kukimbia ninapenda kwa sababu kukimbia, kunaweza kufunza mambo mengi hasa kutokuchoka, kutokukata tamaa na kuangalia mbele.

Kiswahili na lugha yangu ya mama zinaishana sana maishani mwangu hasa kwa sababu mara nyingi ama vitu vingi katika lugha ya mama zina mambo ya Kiswahili.

Matunda yanayo patikana kwa wingi kwetu ni nyingi mno hasa matunda kama machungwa, maembe na parachichi matunda haya yote yanapatikana huku kwetu kwa wingi mno nazipenda kwa sababu matunda zote ina afimya nzuri.

Chakula cha kwanza nilicho jifunza kupika ni mchele ni rahisi mno kupika kwa sababu inahitaji vitu vichache kama vile mafuta, maji na mchele yenyewe.

Wakati wa msongo wa kazi, ninapenda kutatua tatizo hilo kwa kufanya vitu vingi kama vile kupanga kazi yangu vizuri. Ninapenda kupanga kazi kwa sababu inasaidia vizuri.

Mitazamo ya watu kuhusu afya imebadilika sana baada ya korona watu wengi wamebadilisha mbinu ya kufanya vitu na pia vyakula wanayoila mazoezi na vitu vingi.

Zoea nzuri ni lilo lichenga na ninalo lipenda zaidi ni kuamuka mapema na kufanya kazi kwa namna ambayo inastahili. Ninapenda kufanya hiyo kazi kwa sababu ni rahisi mno.

Ninapoomba msamaha au kosa, ninaweza kutumia maneno nyingi mno, hasa kama samahani, pole, ama nisamehe. Kwahivo unapoomba msamaha katika Kiswahili, kuna maneno nyingi ya kutumia.

Sauti ninazozisikia mtaani kwetu kila asubuhi nyingi ni kama vile ndege wanapoimba na kuna sauti za watu wakizungumza. Wakienda kazini kuna pia sauti za bodaboda na magari.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, ilikuwa ni tamasha kubwa sana, ambayo watu wengi walihudhuria, na ilikuwa ni muziki nyingi mno, zilizo chezwa, nilipenda kwa sababu ya vile ambavo ilivokua.

Nikiwa mtoto mdogo vitu vingi nilivyopenda kuvifanya ni kama vile vitu kama kucheza na marafiki wenzangu nilipenda kucheza na marafiki wangu kwa sababu ilinipa furaha.

Kutoka nyumbani kwangu hadi soko ni karibu mno kwanza barabara ambayo ipo kutoka kwangu hadi soko ni sio ni barabara ambayo ilitengenezwa na serikali.

Kiswahili cha Kenya kinatofautiana na Kiswahili cha Tanzania kama vile kwa maneno, lafuthi, mtindo wa kuongea na pia uzoevu wangu kati ya hizi luga ni kwamba luga ya Kiswahili ina mchanganyiko wa sheng.

Nikiwa nimechoka ninapenda kupumzika kwa kulala kulala kuna nisaidia kupata usingizi ama kupata vitu ama niseme vitu kama gani ateo.

Kazi wanazofanya watoto nyumbani ni zile kazi ambazo ni rahisi kuzifanya kama kuchunga mifugo, kupalilia shamba, mimea na vitu vingine rahisi rahisi.

Kwa familia zinazohamia nje ya nchi Kiswahili ama matumizi inaweza kupotea. Baade ya kuhishi miaka mingi baada ja kwa mingi nje ya nje ya nchi. Kulazimika kuzungumza luga nyingine kama vile Kiingereza.

Bei za bithaa ni nazoziona zimebadilika ni nyingi mno na zimeniadhiri kwa njia nyingi kuna bithaa zamani ambazo zilikua ni za bei ya chini mno lakini muda unavyoendelea kusonga, bei zimeenda kupanda.

Sivyo ninapenda tu kukaa jinsi ambavyo nipo mara nyingi sipendi kuvalia vitu ambavyo havinikalii vizuri sipendi vitu kama vile vipuli, tattoo ama vitu vingine ambavyo havinikali vizuri.

Wanyama wana sehemu kubwa sana katika sehemu maisha ya kila siku huku kwetu mara nyingi wanyama wanaweza kutumika kama vyakula hasa kama vile wanyama wanaofugwa nyumbani mara nyingi.

Chakula kinachohusiana na tukio maaluma maishani mwangu ni chakula vingi mno lakini kati ya hiyo ni chakula kama pilau.

Kazi yangu ya kwanza ama njia yangu ya kwanza kupata pesa ilikuwa ni rahisi mno ninapenda sana kutumia pesa yangu nilio pata kwa njia ambayo ni nzuri ninapenda kwa sababu inanisaidia.

Kufuata matukio ya kimataifa, mimi hupenda sana. Hasa kwa wakati nyingi, ninapenda kuzifuata kwa sababu ni njia rahisi mno ya kufanya vitu fulani.

Programu za simu, ambazo nina zitumia kila siku, huwa ni nyingi mno kwanza ninapenda kutumia programu kama vile whatsapp ama mtandao wa Instagram ama reels nina penda kuzitumia kwa burudani.

Maneno ya kiswahili yanaweza kufanana kimatamshi na inaweza kuwa na maana tofauti mara nyingi kwa hiyo jinsi mtu anavyozungumza, anaweza kuwa na maana tofauti na jinsi ambavo mtu anayasikiliza, anaweza kuelewa.

Watu wa eneo letu hufanya vitu vingi ili kubaki wachangamfu mwanzo, watu hupenda kukutana na kuzungumza vitu vingi kama vile siasa maendeleo ya kijamii na vitu kama hivyo.

Nguo ambazo ninazivaa mara kwa mara ninapenda kuzivua wakati wa wikendi hasa jumapili jumamosi kwa sababu ndio wakati ambapo nipo sina kazi ya kufanya ama ni mapumziko.

Mvua inavyo sikika katika eneo letu huwa ni njia nyingi mno mvua kubwe wakati ambapo inanyesha huwa inasikika kwa kishindo kikubwa kuliko manyunyu inaponyesha.

Wakati ambao nilijivunia kuwa raia nchi yangu ni wakati ambapo tulikuwa tukipiga kura huwa kura zinapigwa baada ya miaka mitano.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni nyingi mno. Kwanza, nimeweza kutumia fedha ama pesa ambayo ninapata kufanya kazi ambayo ni muhimu katika maisha yangu.

Kupumzika mchana ni jambo la muhimu hasaa wakati ambapo nafanya kazi mzito kwa sababu inaweza kukusaidia katika kazi nyingi.

Siku kamili ya mapumziko, huwa ni Jumapili, Jumamosi na Jumapili hupenda kupumzika kwa sababu ina nisaidia iili kuwa na nguvu wakati wa wiki unapoanza.

Mahali ambapo ninapo kulia ni nyingi kutegemea na sehemu ninayo kupatikana hasa wakati ninapokuwa nyumbani ninaweza kula kwenye jikoni au kwa.

Kupokea na kutuma pesa katika eneo langu ni njia ambayo watu hupenda kuitumia. Kwanza kutuma pesa ya weza kuwezekana kuwa ni wakati ambapo mtu ananunua vitu.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea kwanza, nimewahi kujitolea kufanya kazi nilio pata watu wakifanya. Kwahiyo, ni jambo ambalo ni rahisi kuifanya.

Kila jioni kabla ya kulala, hupenda kuomba kila siku yaweza kuwa na mahitaji tofauti tofauti kwa hiyo ni vizuri kuwa makini.